Mimi hufanya mawasiliano pamoja na wenzangu kwa njia zifuatazo. Moja, mawasiliano ya moja kwa moja iwapo tupo karibu kupitia mahojiano na kujadili maswala yanayotuhusu. Pili, barua pepe, iwapo ni mazugumzo maalum. Tatu, njia ya rununu kwa maongezi ya simu au jumbe za arafa.